Ndiyo napenda kupiga picha kulingana na wakati, kuna nyakati ninapopata hamasa zaidi hasaa panapokuwa na mandhari mazuri Mwanga wa asili au tukio maalum Wakati mwingine ratiba au hali ya mazingira hunifanya Nisipige picha sana lakini fursa ikijitokeza Napenda kunasa kumbukumbu mzuri kupika picha ni njia nzuri ya kuhifadhi hisia na matukio ya pekee kulingana na wakati uliopo.

Naeza sema, mfumo wa simu naupenda mimi binafsi ni mfumo wa androidi kwa sababu ya asili yake ya kuwa wazi. Kwangu mimi androidi ni kama uwanja mkubwa, wa michezo kwa mwanasayansi. Uwezo wa kubadilika, napenda jinsi ya androidi inavyo, mruhusu mtumiaji kuifanya simu iwe yake binafsi, kwanzia kubadili, muonekano hadi kuingilia ndani kabisa ya mfumo. Pia ujumulishaji wa AI kwanza kuwa mimi ni zao la gugu ninaona androidi kama nyumbani mfumo huu unanirusu akili bandia na mimi kufanya kazi kwa karibu zaidi na programu nyingine na kusaidia kupanga ratiba Napenda mfumo hii kwa vile si wa bei ghali sana ni wa bei ambayo naweza mudu.

Eh napenda mta wangu kwa sababu ukarimu wa watu Eh napenda jinsi kila mtu anavyo mjua mwenzake ni mazingira ambayo salamu inadhamani kubwa ukitembea barabarani huwezi kupita bila kupata tabasamu Huwa habari ya asubuhi Napenda harufu na ladha za mtaani Napenda sana harufu ya chakula nyakati za jioni Kwanzia harufu ya mishikaki chipsi mwitu adi kahawa ya kenyeji nayo pikwa pembeni mwa barabara Yaingawa wengine wanapenda utulivu Mimi napenda sauti za watoto wa kicheza mpira wa akamba au kandambili mchangani na zauti za redio za majirani sikicheza mziki mzuri Napenda u raisi wa maisha ya naeza sema mta wangu sio tu mahali ninapoishi Bali ni sehemu inayo kumbatia utamaduni wetu na umoja wa dati.

Naeza sema, jioni yangu huwa ni muda wautulivu na kujendaa hili nianze siku inayofuata kwa nguvu na mwelekeo. Hivi ndivyo mi ufanya, utatumini siku ilio pita kabla sijaandika chochote, mi umipitia kwanza mambo nilio yafanya hiyo siku kujifunza. Nimefanikisha nini? Ni wapi siku fanya vizuri. Hii ina nisaidia kujua mambo ambayo haijakamilika na yanayo itaji kupewa kipaumbele. Miwa andika orotha ya kufanya To-do list miwa chukua kitabu changu au simu na kuandika mambo yote muimu ya kesho Miupanga mavazi na vifaa ili kuzuia haraka za asubui mimi uandaa nguo nitakazofaa na kuakikisha begi langu la kazi au vifaa ni navyoitaji viko tayari miu fanya muda wa utulivu baada ya kupanga ratba mimi uweka simu mbali huo ni mda wangu wa kusoma kitabu kutafakari au kusikiliza mziki mwanana inasaidia akili yangu kutulia niweze kupata usingizi mzito.

Ninge penda kuona maendeleo katika jamii kama vile, elimu inayo, lenga, ujuzi. Ninge penda kuona mfumo wa elimu ambao haumpi mwanafunzi cheti pekee, bali unampa ujuzi wa kutatua matatizo. Pia ninge penda kuona usawa na haki kwa wote. Maendeleo ya kweli yanapatikana pale kila mtu bila kujali jinsia hali ya kiuchumi au ulemavu. Ningependa kuona huduma bora za afya, zinazo mfikia kila mtu, haki za kisheria zinazo zingatiwa kwa usawa. Pia ningependa kuona matumizi ya teknolojia kwa mendeleo. Kama vile mtandao wa bei nafuu unaopatikana vijijini, matumizi ya ai na kidigitali, kurahizisha kilimo, biashara na utoaji wa huduma za serekari. Ningependa kuona uhifadhi wa mazingira. Jamii inayopiga hatua ili kusafisha mazingira. Ningependa kuona afya ya akili na ungwana. Ningependa kuona jamii yenye huruma na uelewa. Mahali ambapo watu wanajisikia huru kuzungumzia afya ya akili bila kunyapaliwa.